Mimi hupiga kura. Kwanza hii nchi yetu kwa sababu kuna shida mingi sana za uongozi. Kura ni kitu moja muhimu sana yenye sisi kama vijana tunamake sure tuko nayo. Ndiyo tuweze kubadilisha viongozi tuweze kupata wenye watatuletea maendeleo kwa hivyo kura naichukulia kama haki yangu kama mkenya haki yangu kama mwananchi. Na pia nguvu yangu ya kuelect ule leader mwenye nafeel atatupeleka mbele.